Ndiyo, ninafanya jitihada ya kugawa taka zangu kwa makini. Kwa kawaida, ninatenga taka zinazoweza kuchakatwa kama karatasi, plastiki, chupa za maji au soda na metali. Kisha ninazitenga kutoka kwenye taka zinazo hitaji kondolewa tu kama chakula kilicho kauka au taka nyingine zilizo weza kuchakatwa. Kufanya hivyo, kunanisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na husaidia familia yangu kujenga tabia ya usafi na uwajibikaji. Pia wakati mwingine ninajitahidi kutumia tena baadhi ya vitu badala ya kuyaacha. Kama kutumia mabokisi ya karatasi au chupa za plastiki kwa kuhifathi vitu nyumbani. Jambo linayo nifundisha kuwa na ubunifu na kuhifadhi lasirimali.

Wakati ninapo jisikia nina wasiwasi, kwanza najitahidi kupumzika na kuchukua pumzi ndefu ili kutuliza akili yangu. Baada ya hapo mara nyingi hujaribu kuzungumza na mtu ninaye nina amani naye kama rafiki au familia ili kutoa mawazo yangu na kupata ushauri. Pia napenda kuandika mawazo yangu kwenye karatasi au kutumia shughuli za kimwili, kama kutembea au kufanya mazoezi madogo, kwani husaidia kuondoa ushinkizo la ndani. Mara nyingine hujaribu kutazama tatizo kwa mtazamo tofauti kugawanya suluhisho katika hatua ndogo na hivyo kuifanya hali ya wasiwasi ionekane kidogo na kuwa raisi kudhibiti.

Mfanyi biashara bora zaidi ni ule anaye julikana kwa uwaminifu, bidii na ubunifu. Anajua kusikiliza wateja wake na kuelewa mahitaji yao. Ili kutoa bitha au huduma zinazo wafaa. Pia anandoto na malengo makubwa lakini huwa makini katika kupanga mikakati na kuchukua maamuzi sahihi. Mfanyi biashara mzuri hujali wafanya kazi wake kushirikiana nao na kuhakikisha biashara inakua kwa njia ya haki na endelevu. Aitha, hujifunza kutokana na changamoto na makosa. Udhamini nafasi za kuboresha biashara yake na huchukua hatua za kuhakikisha wateja wanaridhika kila wakati.

Msimu ninao upenda zaidi ni joto la majira ya joto kwa sababu hubudurilisha mwili na kufanya nafasi ya kufurahia shughuli za inje kama michezo, matembezi au kwenda pwani. Napenda pia mwanga wa jua na siku ndefu kwani hunifanya nijisike mwenye nguvu na furaha. Mbali na burudisho majira ya joto huwa na matunda na kinywaji baridi ambacho napenda sana na pia ni wakati mzuri wakua na marafiki na familia. Fanya sherehe ndogo ndogo kwa kufurahia maisha kwa ujumla.

Kipaumbele kazini kwa mawazo ni kuhakikisha unazingatia mambo muhimu na yenye tija kwanza ili kufanikisha malengo yako. Hii inamaanisha kupanga kazi zako kulingana na umuhimu na dharura yake badala ya kushughulikia na kila kitu kwa mpangilio usio na mwelekeo. Kwa mfano, kuzingatia kazi zinazohitaji umakini mkubwa au zinazoathiri matokeo, makubwa ya timu au kampuni. Pia ni muhimu kutoa muda wa kutafakari na kupanga mikakati hili mawazo yako yatumike vyema na yachangie mafanikio kazini. Kwa kifupi, kipaumbele kwa mawazo ni kupanga akili yako kuzingatia jambo linalofaa, kuepuka usumbufu na kuhakikisha kila juhudi inasaidia kufanikisha malengo makuu ya kazi.

Wakati wa wapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kupumzika na kupata nguvu mpia. Mara nyingi, hula chakula cha mchana nikutumia muda huo pia kuzungumza na wenzangu au familia au kusoma kitu kidogo tu ili kupanua maarifa yangu. Wakati mwingine, huwa natumia muda huo kufanya shughuli ndogo za burudisho kama kusikiliza muziki au kutembea kidogo ili kuondoa uchovu. Pia napenda kufikiria mambo yangu binafsi, kupanga ratiba ya siku zinazofuata na kuhakikisha nimerudi kazini huko kwenye shuguli zangu zikiwa na nguvu na utulivu wa akili.

Ningependa kutembea kwenye piramidi za misiri kwa sababu ni mahali yenye historia kubwa na ya kuvutia sana. Kuona majengo makubwa yaliyo tengenezwa mamia ya miaka iliopita. Kunifanya zinijue zaidi kuhusu ustaarabu wa kale, mafumbi ya kifarao na maisha ya watu wa zamani. Pia, ningependa kugundua jinsi wanajenga walivyoweza kuunda majengo makubwa makubwa bila teknolojia za kisasa na kufurahia mandhari ya jengo karibu na mto nile. Mahali kama hiki, kuchanganywa historia ustaarabu na mandhari ya kipekee, jambo linalo nifanya niwe na kumbukumbu ya kipekee ya kimafanikio ya kitalii.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha, hunisaidia kufanya maamuzi sahii na kunipa amani nayandani. Maadili ya dini, kama kujiaminisha, kuheshimu wengine na kusaidia wa itaji, hufundisha tabia nzuri na kunifanya niwe mtu bora zaidi katika jamii. Zaidi ya hayo, dini hunifunza shukrani na unyenyekevu. Jambo linalo nifanya ni jisikie radi na kuridhika katika maisha yangu ya kila siku.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa sababu lina ladha tamu kidogo. Linachangamsha mwili na pia ni rahisi kula. Napenda embe kwa sababu lina virutubisho muhimu kwa mwili kama vitamini E na vitamini C. Ambavyo, husaidia afya ya mwili na ngozi. Zaidi ya hayo embe linanipa furaha hasa wakati linapokuwa jipya na baridi kidogo na mara nyingine hufurahisha chakula changu cha mchana au kinywaji kama smoothie au juisi. Na penda pia jinsi embe linavyo tumika katika mapishi mbali mbali. Jambo linalo ongeza ubunifu kwa kula.

Napenda ugali zaidi kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na unanipa nguvu kwa mda mrefu. Pia ugali huendana vizuri na vyakula vingi kama mboga, samaki au nyama. Jambo linaloufanya uwe chakula cha kuridisha sana. Zaidi ya hilo ugali ni chakula cha asili. Kinachonipa hisia za nyumbani na utamaduni. Asa ninapokula pamoja na familia na marafiki wangu.

Mimi napendelea kitanda kizuri na chenye starehe kuliko kigumu sana kwa sababu huchangia usingizi wa kutosha na kupumzika vizuri. Kitanda kizuri husaidia mgongo na mwili kuwa sawa na kunifanya nijisikie nikiwa na nguvu asubuhi. Ingawa, baadhi ya watu hupendelea vitanda vigumu. Mimi napendelea kitanda ambacho kina ubora wa kustarehesha, lakini pia kisichokuwa laini sana. Ili niwe na mchanganyiko mzuri wa faraja na msaada kwa mwili wangu.

Ndiyo, ninaona nafaa kuwa mtu mbunifu. Napenda kufikiria njia mpya ya kufanya mambo, kushughulika na changamoto na mbinu tofauti, na kujaribu mawazo mapya katika maisha ya kila siku. Ubunifu wangu huonekana kwenye jinsi ninavyo panga muda wangu, kupanga kazi, au hata kufikiria suluhisho la haraka, pale tatizo linapojitokeza. Pia napenda kutumia ubunifu katika mambo madogo ya burudisho, kama kupanga likizo, kuandaa chakula au hata kuchora na kuandika. Ubunifu hufanya maisha yawe ya kuvutia. Yenye mafanikio na hutoa furaha ya kipekee.

Huwa napenda kufanya mambo rahisi na ya kufurahisha pamoja na marafiki zangu kama kuzungumza, kucheka na kubadilishana mawazo. Mara nyingi, upenda pia kuenda kutembea kula chakula pamoja au kutazama mechi au filamu. Wakati mwingine, huwa tunafanya shughuli za michezo au kusikiliza mziki. Jambo linaloongeza ukaribu na kufurahisha uhusiano wetu. Kwa ujumla, napenda kutumia mda na marafiki kwa njia inayoleta furaha, amani na kumbukumbu nzuri maishani.

Ndiyo, nimewai kununuwa tikiti la tukio mara kadhaa. Kwa kawaida, napenda kununuwa tikiti pale kunapo kuwa na tamasha la mziki, maonyesho ya sanaa au hafla ya mchezo. Kununua tikiti, kuna nisaidia kuhakikisha kuwa nina nafasi ya kuhudhuria tukio hilo bila usumbufu. Na pia, hufanya nitayarike mapema kwa hafla hiyo. Kuhudhuria tukio baada ya kununua tikiti, hunifurahisha sana. Kwani ni njia nzuri ya kunifurahisha, kuburudisha, kushirikiana na marafiki na kuwa na kumbu kumbu la kipekee.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hasa zile zinazochanganya siri, shauku na kushangaza. Nazipenda kwa sababu, zinahitaji njia ya kutoroka kidogo kutoka kwenye mambo ya kawaida ya maisha na kungia kwenye ulimwengu wa ajabu au wa asili. Hadithi hizi, huchochea mawazo mapya na zinanipa motisha ya kufikiria nje ya boksi. Pia huwa zinanichekesha, kisha na shangaa, au hata kugopa kidogo. Hisia hizi zote kwa pamoja, hufanya hadithi kuwa enye nguvu zaidi. Hadithi za ajabu maranyingi zina ujumbe wa kifalsafa au mafunzo ya kimaisha, lakini kwa njia ya kuvutia na isiyo ya kawaida.

Ndiyo napenda maua yananivutia sana kwa sababu yana uzuri, harufu nzuri na maana ya kihisia. Napenda maua kwa sababu yananituliza moyo, yanabeba ujumbe, yanapamba mazingira, pia yanawakilisha maisha, yanachanua, yananyauka na kurudi tena kama maisha yenyewe. Kwa kifupi, maua hunifanya nihisi utulivu, furaha na ukaribu na asili.

Mimi huwa ninapenda kutumia njia ya usafiri ya kutembea kadri inavyowezekana. Hii ni kwa sababu inaleta mwili katika hali nzuri. Kutembea husaidia afya na nguvu ya kimwili. Pia huwa inanipa muda wa kufikiria. Hii ni nafasi nzuri ya kupanga mawazo na kufurahia mandhari. Pia, kutembea ni njia ya uhuru na uraisi. Hakuna foleni au malipo ya tiketi. Unaweza kuondoka na kufika kwa wakati wako. Lakini kwa safari ndefu, napendelea usafiri wa umma kama basi au treni. Kwa sababu ni rahisi na unaweza kutumia mda huo kusoma au kufikiria. Kwa kifupi, kutembea kwa karibu na usafiri wa umma kwa mbali. Ndiyo mchanganyiko wangu wa kila siku.

Mimi huwa ninapenda spinachi kwa sababu spinachi ni tajiri kwa vitamini, madini na husaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Pia spinachi inaweza kupikwa haraka, kuongezwa kwenye saladi au hata kwenye supu. Spinachi ina latha nzuri. Ina ladha nyepesi lakini yenye nguvu ya kipekee na inaweza kuunganishwa na vyakula vingine bila shida. Rangi ya kijani ya spinachi kwenye sahani inaniletea furaha na hisia za afya pia.

Mimi huwa napendelea zaidi kazi ambayo inachanganya akili na ubunifu kwa mfano, kutoa suluhisho la matatizo. Unapokuwa na changamoto ngumu na ukapata njia nzuri ya kuzitatua inakupa furaha ya kipekee. Pili, kazi inayofanya nihusiane na watu. Kusaidia wezangu kujenga timu nzuri au kuelimisha wengine huleta kuridhika pia napenda kazi ya kupanga au kuunda kitu kipya. Kama kuandaa mradi, kuandika au kubuni mbinu mpya ya kufanya kazi, inakuwa inafurahisha sana.

Ningependa sana kutembelea Japan. Kwanza, mandhari yake ya asili ni ya kipekee. Machweo ya milima ya Fuji, bustani za cherry, blossom, wakati wa spring, na misitu yenye utulivu hufanya mtu ajiskie kama yuko katika hadithi. Hii inachanganya uzuri wa asili na utulivu wa akili. Pia, utamaduni wa Japan ni wakuvutia sana. Nyingi ni mila za kale zinazohusiana na heshima, sanaa chakula na sherehe za kipekee. Ningependa kushuhudia tea ceremony, michoro ya ukihoi na hata michezo ya jadi kama sumo au matisuri ya jamii.

Nilianza kwa kuamka mapema na jua likiwa linangaa kidogo kisha nikafanya mazoezi madogo ya mwili kupumua kwa kina na yoga ilikuamsha misuli na akili. Baada ya hapo, nilipata muda na kufurahia kikombe cha chai, huku nikisoma na kuangalia taarifa ufupi za dunia. Bada ya kunywa chai, nilipanga siku yangu kuandika majukumu muhimu, kupanga kazi na kujianda kwa shughuli zilizo kuwa ziko mbele. Pia ilikuwa utulivu yenye mipangilio na iliongeza nishati kwa siku yangu ambayo imekuwa njema.

Niliweza kumaliza mradi magumu ndani ya muda ulio pangwa, mradi huo ulikuwa na changamoto nyingi, kutoka kupanga rasilmali, kushirikisha timu, hadi kuhakikisha kila hatua inafanya kwa usahihi. Nilipo maliza, sio tu tulipata matokea mazuri, bali pia niliweza kujifunza mbinu mpya za kupanga na kushirikiana na wengine. Pia niliweza kusaidiana na wenzangu kufanikisha kazi zao. Hii ni aina ya mafanikio ambayo sio kila wakati inatambulika wazi. Lakini ni ya maana sana kwangu. Nilipo uongoza au kutoa ushauri wa kutatua matatizo yao. Niliona furaha ya kuridhika kwao. Na hii ilifanya nijisikie kwamba kazi yangu inathamani kubwa zaidi.